Ndiyo napenda kupiga vyombo vya muziki kama gita tarumbeta yote napiga saa zingine napiga nikenda kanisani shuleni yote hadi na marafiki tukiwa pa moja ili kujifurahisha yote kwani yote matukio kama hizo huwa tunapiga na tukicheza cheza vyombo vyote hivyo vya muziki.